Mboga gani nazopendelea kula mboga ambayo napendelea kula mimi ni nyama nyama ndo mboga ambayo napendelea kuila lakini nikienda kwenye mboga za majani nina spinach mboga ya majani aina ya spinach ndo mboga ambayo naipendelea kwa sana kuila kwa sababu imekuwa ikinipa ladha fulani nzuri lakini pia ukiachana na ladha ni mboga ya majani ambayo ina harufu nzuri tena ukiweza kuipika vizuri ni ile mboga ambayo ina ina ladha fulani kama ya nyama ya kuku kwa hiyo imekuwa chaguo langu la kwanza kulingana na ladha yake na pia wazazi wangu wamenizoesha kuila hiyo mboga kwa hiyo mboga ya majani ndo chaguo langu ukiachana kwenye mboga ya nyama mboga ya majani aina ya spinach hii ndo chaguo langu.

Jee, ninapenda kuoga maji ya moto, hapana. Mara nyingi nimekuwa nikipendelea kuoga maji ya baridi. Kwa sababu maji ya baridi naamini yanauchangamsha mwili wangu na kuufanya, mwili wangu uweze kuwa active kwenye kufanya kazi. Mwili wangu usiweze kudhoofika. Kwa hiyo, mara nyingi nimekuwa nikioga maji ya baridi, ilimradi niweze kuuchangamsha mwili wangu nausiweze kudhoofika wakati nafanya kazi zangu za mtandaoni. Wakati nafanya kazi zangu za mtandaoni mwili wangu mara nyingi unaeza ukawa umedhofika kwa hiyo na ili kuepusha hilo jambo napenda sana kuoga maji ya baridi na kujimwagia sana maji ya baridi sana sana yale maji ambayo yamewekwa barafu lakini pia nikiwa naamini maja ya baridi yanaupa mwili wangu stamina ya kufanya kazi kiufasaha na mara nyingi sana nikijihisi uchovu huwa napenda sana kuoga maji ya baridi.

Napenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi napenda sana kuvaa nguo zile ambazo zina maadili katika jamii kwa mfano nguo za vitambaa zile za jeans lakini sio jeans za kubana wala sio jeans za kuchanika chanika napenda kuvaa nguo za vitambaa kwa sababu naamini katika jamii yangu inayonizunguka nguo za vitambaa zimekuwa ni nguo ambazo zinachukuliwa kuwa ni nguo zenye heshima katika jamii napenda kuvaa jeans ambazo sio za kubana kwa sababu familia yangu imenilea nikiamini kuwa nguo za kubana ni nguo zenye maadili mabaya katika jamii kwa hiyo nimekua sipendi kuvaa nguo za kubana ili mradi kueza kuwa mtu sahihi katika jamii yangu inayonizunguka mimi na familia yangu kwa hiyo nguo zangu nyingi ni za vitambaa na ni za jeans zile ambazo siyo za kubanwa wala siyo za kuchanikachanika kwa hiyo nguo ambazo na.